Kwa kutumia simu yangu ya mkono, pia kwa kuongea moja kwa moja na watu, lakini kwa kutumia simu naona ni bora zaidi kwa sababu simu inauwezo wa kuwasiliana na pia kuzungmza na pia mtu kutoa hisia zake kwa urahisi bila hata mwenyewe kuhisi ungumu wowote.

Mimi hula chakula chenye mafuta kwa sababu kina ladha chakula ambacho hakina mafuta ladha yake huwa haipo lakini chakula chenye mafuta ni chakula ambacho kina ladha unasikia ladha yake ukikula unahisi vizuri yani mwenyewe unapenda chakula chenyewe.

Napenda kucheza ngoma, sababu muziki unatuliza hisia, unanipa mapumziko, na kuwaza polepole nikisikiza muziki. Kusikiza muziki ni hisia mzuri sana kwa maisha ya binadamu. Na nalea muziki ni muhimu kwa kila mmoja, mimi napenda sana kusikiliza muziki, kila siku huwa nasikiliza muziki.

Napenda kula popcorn. Hasa ni napowochi movie yangu. Popcorn hutuliza. Halafu ni ule mlo unakula tu pole pole popcorn ukiendelea kujitazamia movie yako. Naweza pata hata nimekula pakiti kama mbili za popcorn kwa movie hata moja. Pole pole tu popcorn zina kutuliza unapowochi movie ukikula tu pole pole zina hisia mzuri na zina mvuto na testi yake ni tamu.

Kwa kuji hadhari na kutopo na kutoweka vitu kwenye mtandao ambavyo vina uthi wengine, mimi naweka tu matukio ambayo ya wengine wanafuatilia yenye anapendelea kama kuweka tu picha na vitu za mawazo tu za ku na kujiepusha na maneno mambaya ma ma kutukana wengine katika mtandao. Ivo najihadhari vizuri sana na mtandao. Maana wengine waadiriki pia wewe upati hasara.

Mtaa wangu naupenda ule una watu wengi, yaani kila mtu anajihusisha na shughuli yake fulani. Watu ni wengi, unapata kuna. Unaeza ukatoka ukaenda ukakaa na watu mkaepusha na maneno mkasema hili na lile unaweza pia kutoka na watu kuunda marafiki. Ni rahisi sana kuunda marafiki mahali tunaishi sababu watu ni wengi.

Mimi hupenda sana kukaa kama nimefurahia ile kuchekesha, mimi hupenda sana kuchekesha watu, naifikiria wanahisi vizuri wanapo cheka nami nafurahia, napenda sana watu wanapojihisi, mimi wa muhimu nikiwa nao karibu sasa. Ninapo wa chekesha na kuwapa furaha kwa siku yao inanipa amani sana inakuwa, unapata mtu uko na yeye alikuwa na alikuwa na mawazo yake. Unapo kuja unamweleza hii hii anapata pia amechange mwelekeo wake amekua tena mtu mwingine. Anapendelea sana sasa mawazo yake. Anaona wewe ni mtu wa maana sana kwa maisha yake anapenda kitu ambacho unafanya ni mtu anapenda kuwa karibu na wewe.

Ndio, mimi hupenda sana muziki wa jadi ni muziki ambao unatuliza tw akili polepole, ni muziki ambao unakupa kutulia kwa amani unapokuwa na mawazo yako unatulia pale unasikiza tu mziki pole pole ni mziki wenye mawazo na elimu pia ndani yake.

Mimi hupenda harufu ya, harufu ya maua, maua inanipa harufu ambayo inanituliza kwa akili, inanipa akili yangu kutulia. Mimi hupenda harufu ya maua na mimi hupenda kukaa kwenye bustani kwa sababu ni harufu ambayo inavutia sana watu wengi, mpaka wanyama.

Ile ya kupandishwa cheo kutoka ngazi ya chini, ile ya kupanda juu. Iyo ni hisia ambayo hata mwenye ukiwa umeandikwa na mtu unasikia amekufanyia vizuri anavyokupandisha ngazi kwenye kutoka cheo cha chini anakupandisha juu. Hata kama wewe ulikuwa meneja, sasa umepanda cheo juu kidogo, unakuwa meneja mkubwa zaidi.

Mimi hupenda nyama ya mbuzi sana. Nyama ya mbuzi ni nyororo na ni tamu. Ni nyama ambayo, ukikula mwenyewe unasikia vizuri. Nyama ya mbuzi ni tamu. Si ngumu, ni nyama ambayo ukikula na ugali, unasikia vizuri. Mwenyewe unasikia enyewe, unakula nyama tamu. Ni vizuri sana kula nyama ya mbuzi. Pia inanituliza akili.

Ile ya kuwa kwenye kampuni, kila mtu yuko huru kufanya jambo fulani napata. Meneja hafuatilii umfanyie sana na mmempa uhuru wa kufanya kazi gani. Hii ni sera ambayo inafanya kazi inaendelea kwa vizuri na pia mapato ya kampuni inaendelea kuwa kuongezeka sababu ya ile kumpa uhuru mfanyakazi.

Kumsaidia mtu mwenye hana, hiyo ndiyo naona ni ukarimu, kitendo cha maana nishaifanya kwa maisha yangu, kumpa mtu chakula, mwenye hakuwa na chakula, unapata ule mtu ameshukuru sana. Sababu hakuwa na kitu anaweza weka kwenye tumbo, umemsaidia kupata chakula, hiyo ni kujivunia.